Kwa kawaida, ninaoga mara moja au mbili kwa siku kulingana na hali ya hewa na shughuli nilizofanya. Kuoga ni jambo muhimu sana katika maisha ya kila siku kwa sababu husaidia kudumisha usafi na mwili na afya kwa ujumla. Kwanza, mara nyingi ninaoga asubuhi. Kuoga asubuhi hunisaidia kuamka vizuri, kujisikia msafi na mwenye nguvu ya kuanza siku. Maji hunipa ubaridi na hunifanya nijisikie mchangamfu, tayari kwenda shule au kufanya kazi za siku Pili, wakati mwingine ninaoga jioni au usiku, hii hutokea hasa baada ya kufanya shughuli nzito kama michezo, kazi za nyumbani au kutembea kwa muda mrefu Kuoga jioni hunisaidia kuondosha jasho, uchafu na uchovu wa siku nzima, pia hunifanya nipate usingizi mzuri kwa sababu mwili unakua mtulivu. Zaidi ya hayo, kuoga hunisaidia kuzuia magonjwa na harufu mbaya ya mwili. Usafi wa mwili husaidia ngozi kuwa safi na hulinda afya yangu. Ninapokua msafi, najisikia kujiamini na kukua huru kuzungumza na wengine bila wasiwasi. Pia, ninaweka bidii kutumia maji kwa uangalifu, najifunza kutotumia maji kupita kiasi ili kulinda mazingira. Hii hunifundisha kuwajibika na kudhamini rasilimali zilipo. Kwa kumalizia, ninaoga mara moja au mbili kwa siku kulingana na hali na shughuli zangu. Kuoga hunisaidia kuwa msafi, mwenye afya njema na mwenye kujiamini. Ni tabia muhimu ambayo inanisaidia kujilinda kiafya na kuishi vizuri kila siku.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa uzoefu mpya na kunifundisha kuhusu tamaduni mbali mbali. Kujaribu chakula kipya ni njia nzuri ya kufurahia maisha na kupanua ladha yangu ya chakula. Kwanza, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunifanya nijifunze ladha tofauti. Kila chakula kina ladha yake ya kipekee na kuonja vyakula mbali mbali hunisaidia kugundua ninachokipenda zaidi. Wakati mwingine, chakula kinaweza kuonekana cha ajabu lakini nikikionja naweza kukipenda sana. Pili, kujaribu vyakula vipya hunifundisha kuhusu tamaduni za watu wengi. Kuna vyakula vya kienyeji na vya nchi tofauti ambavyo vina historia na maana yake. Kwa kujaribu vyakula hivyo, ninajifunza kuheshimu na kuthamini tamaduni na mila za watu wengine. Zaidi ya hayo, kujaribu vyakula vipya hunisaidia kula kwa njia bora zaidi kiafya Wakati mwingine ninapojaribu chakula kipya nakutana na vyakula venye virutubisho muhimu kama mboga, matunda au nafaka Hii hunisaidia kuboresha afya yangu na kuwa na mlo uliosawazika Hata hivyo, si chakula kipya ninachokipenda mara moja. Wakati mwingine, ninalazimika kuzoea ladha mpya polepole, lakini ninajifunza kuwa mvumilivu na kujaribu tena kabla ya kutoa uamuzi. Hii hunifundisha kuwa na mawazo mapana na kutokataa mambo mapya haraka. Kwa kumalizia, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa furaha, hunifundisha kuhusu tamaduni na hunisaidia kuwa na mlo mzuri kiafya. Ingawa si vyote vinanipendeza, ninatamani uzoefu wa kujaribu na kujifunza kitu kipya kila wakati.